Chumba changu cha kulala ni chumba ambacho naweza kusema si kubwa sana na si kidogo. Ni chumba ambacho kinatoshea kitanda, kinatoshea kabati ya kuweka nguo na pia kinatoshea droo au sehemu ya kuweka nguo zingine ambazo nimekunja pamoja na kuweka vifaa vyangu vya mapambo kuna kuta za rangi ya manjano na pia rangi ya kijani. Marangi haya mawili nimeyapaka katika chumba changu kwa sababu nayapenda sani. Rangi ya kijani ni rangi ambayo inanipa msisimuo wa uhai. Mahali popote ukiona mimea ambayo ina rangi ya kijani, huwa inaleta hisia za uhai. Kwa hiyo napenda sana. Pamoja na ile amani huwa nahisi nikiangalia rangi hiyo. Na rangi nyingine niweweka ni rangi ya manjano. Yaani yellow. Yellow kwangu inaashiria nguvu ya kuleta mwangaza. Kuleta mwangaza na uhai. Kwa hivyo chumba changu, rangi ambazo nimepaka zinaniletea mwangaza na pia zinaniletea uhai. Ni chumba ambacho nakienzi sana, hata wakati huu ninapozungumza nipo katika chumba changu, ni mahali ambapo huwa nachukua muda wangu mwingi sana. Kitanda changu nakipenda ni kitanda ambacho cha maridadi, kiliundwa vizuri, na chuma kikapakwa rangi vizuri, kwa hivyo nakipenda sana. Pia, nikiwa katika rumu yangu, chumba changu cha kulala. Jua wakati linapochomoka, huwa linaingia kwenye dirisha langu. Kwa hivo, naona urembo mzuri sana wakati wa asubuhi. Jua likichomoka, linapitia katika dirisha langu, likiingia katika chumba changu. Ambacho nimepaka rangi ya uhai na rangi ya kushine hiyo. Kwa hivyo ninapenda chumba changu. Nakipenda kuliko chumba chochote hapa kwa nyumba yangu. Si kwa sababu ninazo chumba zingine. Lakini hii yangu ndiyo inanipendeza zaidi.